Kwangu naeza sema wanyama ninaowapenda, naeza sema wa nyumbani, ingawa hadi wa nje nawapenda sana. Simba kwa ubora wake, kwa nini, kwa uongozi wake na pia vitu kama hizo. Yaani nyumbani naeza sema paka kwani pia simba iko miongoni mwa paka.